Nasaidia jamii yangu kwa kushiriki wakati wangu na ujuzi wangu katika mambo mbali mbali. Kwa mfano, mara nyingi ninashirikiana na wanajamii katika shughuli za na naeza jitolea. Kusaidia kwenye mradi ya elimu, kusaidia watoto vijana kujiifunza study muhimu au kushiriki mawazo na suluhisho kwenye changamoto za jamii. Hii husaidi si tu wale wana inawasaidia moja kwa moja bali pia huimarisha ushirikiano na mashirikiano kati ya watu katika jamii yetu. Pia najitahidi kwa mfumo wa kuigwa kwa kuishi nidhamu kwa njia ya kuonesha heshima na kusaidia wengine kwa maneno na matendo wa mara nyingine msaada mdogo mdogo unaweza kua na athari kubwa kama kusikiliza mtu anayehitaji ushauri kumsaidia katika kazi ndogo za kila siku au kuwahimiza wengine kufanya mambo mema kufanya hivi mara kwa mara nahisi kuwa sehemu ya suluhisho la chongamoto zinazo jitokeza katika jamii yangu na pia huchangia kuunda mazingira ya nashika mashikamano wa msaada ya pamoja na pia maendeleo kwa sisi wote kama jamii kwa jumla.